Mimi ni mpenzi mkubwa wa popcorn, hasaa kile kipindi unakaa chini kuangalia filamu nzuri au mfululizo wa tamthilia. Kwangu mimi, popcorn sio tu chakula vya kutafuniwa bali ni sehemu ya sherehe ya mapumziko. Kuna kile kitu cha kuridisha sana kusikia harufu yake ikipasuka pasuka jikoni na kisha kuiona ikiwa nyeupe na nyepesi.

Mimi ni mtu ninayependa sana starehe na urahisi linapokuja swala la mavazi. Mara nyingi utanikuta nimevaa suruali ya jeans na tishati safi, labda na viatu vya raba. Napenda mtindo huu kwa sababu unaniruhusu kuwa huru naweza kutembea umbali mrefu au kufanya shughuli zangu bila kujihisi nimebanwa na nguo nzito au rasmi sana.

Harufu ni nayo ipenda zaidi na inaenifanya ni jihisi amani papo hapo ni harufu ya ardhi baada ya mvua ya kwanza kunyesha. Kuna vile ambavyo ardhi kavu inapo kutana na matone ya maji, inatoa harufu fulani ya asili na upya ambayo huwezi kuipata kwenye chupa yoyote ya marashi. Inanikumbusha utoto wangu mashambani na matumaini ya msimu mpya.

Tuki zungumzia mchezaji bora wa mpira wa kikapu, ni ngumu kutotaja jina la Michael Jordan. Kwangu mimi, yeye ndiye aliweka kiwango cha juu sana cha mchezo huu, hakuwa tu mfungaji mzuri, bali alikuwa na roho ya ushindani ambayo sijawahi kuyiona kwa mchezaji mwingine ya yote. Kila alipo ingia uwanjani, ulijua tu kuwa kuna kitu cha ajabu kinaenda kutokea, lakini kwa upande mwingine, uwezi kupuza mafanikia ya Lebron James. Jamaa ana nguvu akili ya mchezo na ameweza kudumu kwenye kiwango cha juu kwa miaka mingi sana. Jambo ambalo ni nadra sana kwenye mchezo wenye nguvu sana kama basketi boli.

Ningependa sana kurudi ujana kwa sababu ya ile nguvu ya mwili na hisia kwamba ulimwengu wote uko mikononi mwako. Unakuwa na ndoto nyingi, huna majukumu mazito ya kifamilia au kikazi, na kila siku ni fursa ya kufanya makosa na kuanza upya bila kuogopa sana matokeo. Ningependa kurudi ili nifanye mambo fulani kwa ujasiri zaidi kuliko nilivyo fanya zamani.

Mimi ni mpenzi wa mahali pa kimya. Naamini kuwa katika ulimwengu huu wa sasa uliojaa kelele za kila aina. Kwanzia magari, muziki, hadi mitandao ya kijamii, ukimya umekua ni kitu cha thamani sana. Ninapokuwa mahali pa kimya, ndipo akili yangu inapoweza kufanya kazi vizuri zaidi. Hapo ndipo mawazo mapya yanapo zaliwa na ndipo ni napopata nafasi ya kujitafakari na kusikiliza sauti yangu ya ndani.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa ugali na nyama choma. Ukiwa umezindikizwa na kachumbari ya kutosha na sukuma wiki. Kwangu mimi, huu ndio mlo wajadi unaonipa hisia ya nyumbani zaidi. Ugali ni kama utambulisho kwetu na ukipika ukawa na ugumu wa wastani, unashiba na kukupa nguvu ya uhakika. Lakini siri kubwa ipo kwenye ile nyama iliochomwa vizuri kwa mkaa ikiwa na latha ya moshi kwa umbali,.Hiyo ni latha ambayo huwezi kuipata kwenye majiko ya kisasa ya umeme.

Kusema kweli, kusubiri kwenye mstari ni moja kati ya mambo yanayojaribu sana subira yangu. Mimi ni mtu ninaye thamini sana muda. Kwa hiyo nikiwa kwenye mstari mrefu, iwe ni benki au hospitali. Mara nyingi najikuta nimeanza kukosa utulivu kidogo moyoni.

Mimi ni mtu ninayeamini sana katika mazungumzo ya amani kuliko mabishano makali. Mgogoro unapotokea, hatuwa yangu ya kwanza kabisa ni kunyamaza na kusikiliza. Nimegundua kuwa mara nyingi watu hupandisha sauti kwa sababu wanahisi hawasikilizwi. Hivyo nikimpa mtu nafasi ya kumwaga ya moyoni mwake bila kumkatisha, nusu ya hasira yake hupotea papo hapo. Pili, najitahidi sana kutenganisha mtu na tatizo. Siangalii kuwa fulani ni mbaya, bali naangalia kuna tatizo gani kati yetu linalohitaji suluhu, badala ya kusema wewe umekosea, napendelea kusema nimejisikia vibaya pale jambo hili lilipotokea. Hii inanisaidia kuzuia mtu mwingine asijihami na kuanza kushambulia na badala yake tunatafuta suluhisho la pamoja. Mwisho, kama naona hali ya hewa imechafuka na hasira zimepanda sana, huwa naomba kujiondoa kidogo. Ni bora kuondoka kidogo ili sote tutulie kuliko kusema maneno makali ambayo baadaye nitayajutia. Lengo langu siku zote ni kulinda uhusiano zaidi kuliko kutaka kushinda hoja.

Ninapendelea zaidi kuandika kwa kompyuta. Nahisi ni haraka na rahisi hasa ninapokuwa na mawazo mengi au kazi ndefu ya kufanya. Kuandika kwa kompyuta kuna nisaidia kupanga mawazo yangu vizuri, kurekebisha makosa kwa urahisi na kuhifadhi kazi zangu bila shida.

Nina mnyama wakufugwa nyumbani, ni paka, anaitwa snoi, na kama jina lake linavyo onyesha, anarangi nyeupe kabisa na manyoya laini sana. Ana macho mazuri yanayo mfanya aonekane mpole na mrembo. Tabia yake ni ya utulivu, lakini pia anapenda kucheza hasa jioni. Wakati mwingine hupenda kunifuata kila ninapo enda sana, kana kwamba ananilinda. Kitu cha kuchekesha anachofanya ni kukimbia ghafla bila sababu au kucheza na vitu vidogo kama karatasi au kifuniko cha chupa. Napenda kufuga wanyama kama paka kwa sababu wananipa faraja, hunifanya nijisikie nipo na rafiki na hunisaidia kupunguza msongwa wa mawazo. Kua na mnyama nyumbani kuna fanya nyumba iwe na uhai na furaha zaidi.

Leo, hali ya hewa ni ya jua lililochanganyika na mawingu kidogo. Hakuna mvua na hali iko tulivu kwa ujumla. Ninajisikia vizuri kwa sababu joto si kali sana wala baridi haijazidi. Ni hali ya kati inayofanya mtu awe huru kufanya shughuli zake bila usumbufu. Kwa sababu ya hali ya hewa, nimevaa nguo nyepesi kama fulana na suruali ya kawaida bila kuhitaji koti nzito. Kwa kweli, napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inanipa nguvu na ari ya kuendelea na siku yangu kwa utulivu. Katika hali kama hii, napenda kufanya kazi zangu za kila siku kwa umakini kutembea kidogo nje kupata hewa safi au ku hata kukutana na marafiki kwa mazungumzo mafupi. Kwa ujumla, hali ya hewa leo inanifanya nijisikie mtulivu na mwenye matumaini.

Ndio, nimewahi kutembelea mto, hasa mto chania. Ilikuwa ni uzoefu mzuri sana kwangu, na kumbuka nilifurahia mazingira ya asili, hewa safi, na utulivu ulio kuwepo eneo hilo. Kuona maji ya kitiririka kulinipa hisia ya amani na kuna nifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili. Nilipokuwa pale nilichukua muda kutembea kando ya mto kuangalia miti na kusikiliza sauti ya maji Jambo ambalo lili nisaidia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo Ingawa sijatembelea maziwa mengi safari yangu ya kuenda mto chania ilinifanya nitambue umuhimu wa kulinda mazingira kama haya Kwa ujumla ilikuwa ni kumbukumbu nzuri ambayo bado na ithamini hali leo.

Iyo, na mkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswaili niliyekua naye shule ya upili. Alikuwa mwalimu mwenye subira, alie penda kazi yake, na alie kuwa akitufundisha kwa bidii sana. Kile kilichomtofautisha ninamna alivyo hamasisha wanafunzi kujiamini, hasa katika kuzungumza na kuandika kiswahili sanifu. Alikuwa akitupa mifano ya maisha halisi jambo lililofanya masomo yawe rahisi kuelewa na ya kuvutia. Na kumbuka pia jinsi alivyokuwa akitupa ushauri wa maisha sio masomo tu. Mwalimu huyu alinisaidia kupenda luha na kunijengea msingi mzuri wa mawasiliano. Hadi leo bado nina mkumbuka kwa mchango wake mkubwa katika maisha yangu ya kielimu.